Unaboreshanaje mchakato ya kazi? Ninaona kuboresha michakato ya kazi kama mchakato unaoendelea. Sio tukio la maramoja. Kwanza kabisa, huwanza kwa kuangalia kwa makini jinsi kazi inavyofanyika kwa sasa. Ujiuliza maswali rahisi lakini muhimu kama. Ni hatua zipi zinachukua muda mwingi. Wapi kuna kurudiarudia bila sababu. Ni wapi watu hukwama mara nyingi. Hii hunisaidia kuona matatizo halisi badala ya kubaatisha. Pili, huwasikiliza watu wanaofanya kazi hiyo kila siku. Mara nyingi mawazo bora ya kuboresha hutoka kwa wale walio mstari wa mbele. Kuuliza maoni yao hunisaidia kuelewa changamoto zao na kupata suluhisho zinazofanya kazi kwa vitendo si kwa nathari tu. Tatu, natafuta njia za kurahisisha badala ya kuongeza ugumu. Ikiwezekana, huondoa hatua zisizo za lazima, hupunguza idhini nyingi zisizo na maana, au huweka mpangilio ulio wazi zaidi. Wakati mwingine, kuboresha ni kufanya kitu kidogo, si kuongeza zaidi. Nne, hutumia teknolojia kwa wangalifu, pale napoongeza ufanisi kweli, kwa mfano kutumia zana za kupanga kazi, mifumo ya kushirikiana taarifa au otomatiki rahisi kwa kazi zinazorudiwa mara kwa mara lakini huepuka kuleta teknolojia mpya bila mafunzo au sababu ya wazi pia hujaribu mabadiliko kwa kiwango kidogo kwanza badala ya kubadilisha kila kitu kwa mara moja hujaribu mbinu mpya kwenye sehemu ndogo. Huangalia matokeo, kisha huboresha zaidi kabla ya kuipanua. Mwisho, hutathmini matokeo ya kujifunza na kutokana nayo. Huangalia kama muda umeokolewa, makosa yamepungua. Au watu wanahisi kazi imekuwa rahisi. Kisha urekebisha tena inapoitajika. Kwa kifupi, inaboresha mchakato ya kazi kwa kuchunguza, kusikiliza, kurahisisha kujaribu hatua kwa hatua na kuboresha mara kwa mara kwa lengo la kufanya kazi iwe bora kwa watu si kuwasumbua zaidi.

Jee, unapenda kuvaa kofia? Napenda kuvaa kofia, lakini si kila wakati. Napenda kofia, hasa zinapokua na kusudi. Kwa mfano, wakati wa jua kali, kofia hunisaidia kujilinda, na pia hunifanya nijisikie huru zaidi nikitembea nje. Pia wakati wa baridi au upepo, kofia unipa joto na faraja, hasa asubuhi au jioni. Kando na hilo, kofia ni sehemu ya mtindo, kuna siku ninapenda kuvaa kofia rahisi, kama kepu, inapolingana na mavazi yangu na hali ya siku, hunipa hisia ya kujiamini na wakati mwingine kunisaidia, hata kuficha uchovu wa nywele, zisizipangika. Hata hivyo, siipendi kuvaa kila mahali, ndani ya nyumba, kazini, au kwenye mkutano muhimu. Mara nyingi huchagua kutoivaa kwa sababu na hisi ni heshima na pia inafanya nijisikie nadhifu zaidi. Kwa ujumla, napenda kuvaa kofia kwa wakati unaofaa na mahali panapofaa, ikiwa ni kwa ulinzi, faraja au mtindo.

Unahifadhi pesa vipi, ninahifadhi pesa kwa mchanganyiko wa nidhamu, mipango, na tabia ndogondogo za kila siku. Kwanza, huanza na bajeti, najua pesa inaingia kiasi gani na inaenda wapi. Siandiki kila kitu kwa ukali sana, lakini nina makundi muhimu kama chakula, kodi ya usafiri, akiba na matumizi binafsi. Hii hunisaidia kuona mapema kama ninaanza kutumia zaidi ya uwezo wangu. Pili, huweka akiba kwanza kabla ya matumizi. Mara tu ninapopata kipato naweka pembeni kiasi fulani. Hata kama ni kidogo, ninachukulia akiba kama bili muhimu, si kama pesa ya kubaki. Njia hii hunisaidia kuhifadhi pesa bila kujisikia nimebana. Tatu, nina malengo ya akiba, inaweza kuwa akiba ya dharura, mradi fulani, au siku za badae. Kuwa na lengo hunipa motisha ya kutotumia pesa ovyoovyo, kwa sababu najua ninachokiokoa kina kusudi. Nne, ninaepuka matumizi ya mskumo kabla ya kununua kitu kisicho cha lazima. Hujiuliza je, nahitaji kweli au natamani tu. Mara nyingi nikisubiri siku moja au mbili hamu hupungua na pesa hubaki. Mwisho ninaangalia matumizi madogo madogo kama kula nje mara kwa mara au kununua vitu vidogo visivyo muhimu. Kupunguza mambo haya huleta tofauti kubwa kwa muda mrefu. Kwa kifupi, sihifadhi pesa kwa uaminifu kila wakati. Lakini mchanganyiko wa nidhamu, malengo na kujitambua kifedha hunisaidia kusonga mbele pole pole lakini kwa uhakika.

Niambie kuhusu manzaro kutoka dirishani mwako. Mantari kutoka dirishani mwangu ni kitu kinachobadilika kulingana na wakati wasiku na kila wakati wana isia yake ya kipeke. Asubui nina poangalia nje, wona anga ikiwa na mwanga laini, wajua la wanza. Mwanga huo hauchomi macho, bali huleta utulivu fulani, mara nyingi kuna upepo mwanana unaotikisa mti, wengine wakikaa juu ya nyaya au matawi kana kwamba wanapanga siku yao kama binadamu wanaviofanya mchana, mantari ubadilika na kuwa hai zaidi. Rangi hua wazi na kali. Anga la blu, majani ya kijani na muanga wa jua unawangaza kila wakati. Watu upita wakifanya shuguli zao. Wengine wakitembea haraka, wengine polepole. Kuna hali ya harakati na juhudi. Kana kuamba kila kitu ana mahali anapokuenda au jambo la kukamilisha. Jioni ndilo napenda zaidi, jua linapotua. Anga ubadilika kuwa na rangi za machungwa, waridi, mazambarau. Huni wakati unaonifanya nitafakari sana. Harakati upungua, kelele upoa na mazingira uja, utulivu wa kupumzika baada ya siku ndefu. Ni wakati mzuri wa kukaa kimia, kwangalia nje na kupumua kwa kina. Usiku, mantari huwa utulivu zaidi. Taa chache kuwaka, anga huwa jehusi na wakati muingine nyota uonekana. Kama hali ya hewa ni safi, kuna isia ya faraga. Na utulivu kana kwamba, dunia imepunguza kasi wa muda. Kwa ujumla, mantari kutoka dirishani mwangu, situ picha ninayoyona kwa macho bali ni chanzo cha utulivu, tafakari na kukunganisho na mazingira ni ukumbusho mdogo kwamba hata katikati ya shuguli za kila siku kuna uzuri unaweza kuonekana kwa kusimama na kuangalia tu.

Niambie kuhusu rafiki yako wakaribu zaidi? Rafiki wakaribu zaidi ni yule mtu ambaye, uhusiano wetu umejengwa juu ya uwaminifu, muda na kuelewana kwa kina. Kwa kawaida, rafiki huyo ni mtu ninayehisi, niko huru kwa mimi mwenyewe bila kujifanya. Tunaeza kuzungumza kwa saa nyingi. Wakati mwingine kuhusu mabo mazito kama malengo ya maisha, changamoto za kazi, au hofu za dani. Na wakati mwingine, kuhusu vitu rahisi kabisa kama vichakesho, kumbukumbu za zamani, au mipango ya wikende. Kilicho muhimu zaidi ni kwamba, hata ukika kimia pamoja, hakuna hali ya kutojisikia vizuri. Rafiki wangu wa karibu, huwa anasikiliza bila kuni hukumu. Ana niambia ukweli, hata kama haupendezi kuuskia. Ananiisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpaana. Zaidi hasa ninapokwama na ninapokuwa nahisia nyingi, vivyo hivyo ninajitahidi kuwa bega lake, wakati wa fura na pia wakati wa huzuni. Kitu kingine kinacho kithamini sana ni kwamba, rafiki wakaribu wa patikani kwa maslahi bali kwa moyo, hata tukikaa muda bila kuonana au kuwasiliana sana, tunapokutana tena husiano haupotei. Kuna heshima ya pande zote. Na kuelewa kwamba kila mtu ana safari yake, kwa kifupi. Rafiki wa karibu zaidi ni mtu mkamilifu. Bali ni mtu anayekuchagua, anayekujali kwa dhati, na anayekusimama na wewe katika nyakati tofauti za maisha. Urafiki wa ina hiyo ni hazina kubwa sana.

Eleza hali ya hewa leo. Hali ya hewa leo inaonekana kuwa yenye mvua na unyevunyevu mkubwa pamoja na joto la wastani ambalo nila kustarehe zaidi kuliko baridi kali au joto kali. Kwa sasa kuna uwezekano mkubwa wa mvua au mvua nyepesi mchana na jioni. Na hali ya unyevu ni mkubwa aibu kusikia sauti ya mawimbi ya mvua au kuona mawingu yanayobadilika. Joto linaweza kuwa kati ya nyuzi kumi na sita hadi ishirini na mbili. Na maranyingi huonekana kama hali ya mvua kwa sehemu ya mchana. Kwa haraka, mvua inaonekana kupungua au kuendelea pole pole mchana. Hali ya anga ni mawingu na unyevu nyevu inaonekana juu hasaa kipindi cha asubuhi hadi usiku. Joto linaendelea kuwa la wastani, si baridi kali sana wala joto kali sana. Kwa maana nyingine, leo ni siku yenye hali ya hewa ya mvua na joto lenye unyevu ambayo ni ya kawaida kwa msimu wa mvua hapa mkoani Nairobi. Pia ningependa kuambia leo kuna utarajiwa kuwa na mvua. Leo jioni.

Jee, unaweka picha zako mtandaoni? Siweki picha zangu mtandaoni mara nyingi. Na nikifanya hivo, huwa nachagua kwa umakini sana. Nafikiria kwanza sababu ya kuweka picha hio, ni nani ataiona na inaweza kutumiwa vipi baadae. Si kila tukio au kila picha inahitaji kuwa hadharani. Kwa kawaida, nikiamua kuweka picha, huwa ni picha za matukio maalum kama sherehe, safari au kumbu kumbu mzuri. Na mara nyingi, naziweka kwenye mtandao ambayo ninaweza kuthibiti faragha. Kwa mfano, marafiki wa karibu tu, siweki picha binafsi sana au zile zinazoonyesha taarifa nyeti. Kama mahali nilipo, moja kwa moja au maisha yangu ya ndani kupita kiasi. Pia ninaamini, kuwa faragha ni muhimu. Hasa katika dunia ya leo ambapo picha zinaweza kusambazwa haraka bila ruhusa. Ndio maana napendelea kuweka baadhi ya kumbu kumbu zangu kwa ajili yangu mwenyewe au kushirikisha watu wa karibu na kwa ana badalea kuzituma mtandaoni. Kwa kifupi naweka picha mtandaoni kwa nadra, kwa tahathari na kwa mipaka. Ninatathmini zaidi usalama, faragha na maana ya kumbu kumbu kuliko kuonekana au kupata umaarufu mwingi.

Unashughulikia muda wa mwisho vipi? Ninachukulia muda wa mwisho kwa umakini kubwa. Kwa sababu, najua ukifika bila maandalizi husababisha msongo wa mawazo na kazi. Isio na ubora. Njia yangu ya kushughulikia inaanza mapema. Sio siku ya mwisho. Kwanza kabisa, ninaelewa kazi vizuri. Mara tu, ninapopewa. Hujiuliza, ninahitaji lini hasa kiwango gani cha ubora. Kinatarajiwa na muda gani ninao. Baada ya hapo naugawanya kazi katika vipande vidogo vinaweza kufanywa hatua kwa hatua. Hii hunisaidia kuona maendeleo na kuepuka kulemewa na kazi kubwa. Pili napanga muda wangu kwa kuekea vipaumbele. Kazi zilizo na muda mfupi na mwisho au zilizo muhimu zaidi. Nazianza mapema. Mara nyingi hujiwekea muda wa ndani. Kabla ya ule usia, ili nipate nafasi ya kurekebisha makosa au kuboresha kazi bila presha. Tatu, ninapokaribia muda wa mwisho. Waongeza umakini napunguza visumbufu. Huwa najitenga na mtandao ya kijamii. Nalenga kazi moja kwa wakati. Au kuhakikisha nina mazingira tulivu ya kufanya kazi. Kama kuna changamoto au kuchelewa kusikotarajiwa. Huwasiliana mapema badala ya kusubiri dakika za mwisho. Mwisho nikimanga kazi kabla ya muda wa mwisho hupitia tena kuhakikisha iko sahii na ina ubora mzuri. Hii hunipa amani ya akili na kujiamini. Kwa ujumla, siri yangu ni mpango mzuri. Kuanza mapema nidhamu ya muda na mawasiliano ya wazi.

Jee, unapenda kuzungumza kuhusu siasa. Ntazamo wangu kuusu kuzungumza siasa ni wakati. Siasa ni jambo muhimu sana kwa jamii kwa sababu inaathiri maisha ya kila siku, uchumi, elimu, afya na haki za watu. Kwa hiyo, napenda kuzungumuza kuusu siasa pale mazungumzo yanapokuwa ya heshima, yenye lengo la kuelewa na sio ya kubishana au kushambuliana. Napenda zaidi mazungumzo ya siasa yanayolenga sera, maamuzi na aathiri zake kwa mwananchi. Kuliko kushabikia vyama au watu binasi kwa upofu, huwa ninasikiliza maoni tofauti kwa makini. Kwa sababu naamini kila mtu ana uzoefu na mtazamo wake unaweza kunifungua macho kuhusu jambo flani. Hata hivyo, sipendi siasa inapokuwa kuwa chanzo chachuki, mgawanyiko au hasira. Katika hali hizo, upendelea kubadili mada au kuchukua nafasi ya kusikiliza zaidi kuliko kuongea. Kwangu mazungumzo mazuri ya siasa yanapaswa kuongeza uelewa, sio kuvunja uhusiano. Kwa ufupi, ndiyo, naweza kuzungumza kuusu siasa, lakini kwa busara, kwa heshima na kwa nia ya kujifunza na kujenga, si kushindana.

Je, unapenda kusafiri na ramani yao GPS? Napendelea zaidi kusafiri kwa kutumia GPS, hasaa unapoenda mahali nisipopafahamu vizuri. GPS inanipa uhakika, inanionyesha njia fupi au zenye msongamano mdogo. Na inanisaidia kubadilisha njia haraka kama kuna foleni au barabara imefungwa. Pia inanipa amani ya akili kwa sababu unajua hata nikikosea mwelekeo nitaelekezwa tena bila shida. Hata hivyo, sijapuuza kabisa ramani za kawaida. Kuna nyakati hasaa ninaposafiri kwa ajili ya mapumziko au kutembea taratibu, napenda kutumia ramani ya karatasi au ramani ya jumla kichwani. Ramani hunipa picha kubwa ya eneo lote, hunisaidia kuelewa miji, mipaka na umbali kwa upana zaidi kuliko GPS. Ambao mara nyingi hunifanya nitafute na kufuata maelekezo bila kufikiri sana. Kwa hiyo, kwa mtazamo wangu, GPS ni chombo cha vitendo na cha kisasa. Lakini ramani hunisaidia kuelewa mazingira kwa undani zaidi. Kila moja ina nafasi yake, na napenda kuchanganya vyote viwili kulingana na aina ya safari na mazingira ninayosafiri.

Muandishi gani wa vitambu unapenda? Napenda waandishi kadhaa, laki moja anaenivutia sana ni chimamadu, ngozi ya adiche. Napenda maandishi yake kwa sababu yana lugha ilio wazi, yenye hisia na inayogusa maswala ya maisha alisi kwa utambulisho, jamii, jinsia na mausiano ya binadamu. Vitabu vyake unifanya nitafakari zaidi kuhusu dunia ninayoishi na nafasi ya mtu binafsi ndani yake. Pia napenda Paulo Koleo. Asaa kwa sababu wa mtindo wake wa kuandika unochanganya adithi raisi na mafunzo ya maisha. Vitabu kama The Alchemist unikumbusha umuhimu wa ndoto, subra na kuamini safari ya maisha. Hata inapukua ngumu na ieleweki. Kwa upande wa hadithi na brudani ni ngugi wa thiong'o ni mwandishi anaye nimeeshimu sana. Anaeleza historia, utamaduni na changamoto za Afrika kwa uhalisia mkubwa. Na maandishi yake unifanya nijivunia na kufikiria kwa kina kuhusu lugha, utambulisho na uhuru wa fikra. Kwa ujumla, napenda waandishi wanao andika kwa uhalisia, wanao chochea fikra na wanao nifundisha kila kitu kuhusu maisha. Si wale wanao burudisha tu bila ujumbe wa ndani.